Napenda sana kutazama michezo ile kwa sababu unapotazama ile mchezo, unapata ile tactics yaani ile uwezo wa kucheza na kupata ile uwezo wa kucheza mpira katika ufasaha unaostahili kwahivyo napenda sana kutazama michezo sana.

Naam. Lile jukumu ambayo nalipenda kule kazini ni iile jukumu nasimamia watu wanaofanya kazi. Hii wakati napo simamia watu napata ile manufa ya kujiendelesha kimaisha na kujua jinsi ya kuhusiana na watu na madili yao na wakati maanu.

Naam, yale mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ni yale mafunzo ambayo niliopato na mzazi ambayo aliyenizaa ama yule ambaye aliyenilea ama mlezi wangu hayo mafunzo yamenipa changamoto katika maishani mwangu Nimejipata nikiendelea katika mahali pema.

Naam, natumia video kwa manajiri ya mawasiliano ninapo ongea na bibi yangu nikiwa kazini Angalau natumia ile mawasiliano kwa njia ya video ili kuona vile mtoto anaendelea na mambo nyumbani yanavyoendelea Halafu napenda sana kutumia njia ya kivideo kwa mawasiliano.

Naam natumia sana mtandao wa kijamii ili kupata angalau ile taarifa ambayo imetoka badala ya kungojea zile masaa maalum ambapo chifu hutoa ile taarifa kwa hivyo napenda sana kutumia Mtando wa kijamii kujiburudisha kuangalia hata ile business.

Na napenda sana kuangalia nyota Hii ni kwa sababu unifurahisha ama upende sasa na macho yangu Kwa hifo sasa inapofika ile wakati wa usiku nimetulia ama ninapo toka kasini ile muendo nimetulia ama baada ya kuoga Uangalao natoka inje na kuangalia nyota mbaramwezi.

Naam kile ambacho napenda sana kufanya na marafiki zangu Niile kuudhuria micheso na tunapoudhuria pamoja na marafiki zangu huwa ni kitu ya neema na ya kufraisha sana Kwaivo napenda sana tukiwa pamoja na marafiki zangu kutembea na kuduria mcheso ya kira aina.

Na kile ambacho nafanya wakati nahitaji msaada pale kazini ni kupikia yule mkuu wetu na kumuambia maybe kama nimepata shida ya ugonjwa ama yule ambayo nisaidia kazi nyumbani amapata shida ya ugonjwa ama shida ya yote huwa natafuta usaidizi kutoka kwa yule mkuu ili napata kusaidika.

Naam napenda sana kuimba hii napenda wakati ninapotoka kazini unapata nimechoka lakini unapopata nimeimba nyimbo za kikristo ama ile ala ya muziki unapata kuwa nimepata utulivu wa moyo na wa akili kwa hivyo unapata usingizi umeanza kuninyemelea polepole sana.

Naam napenda sana kuchesa hii mcheso ya ubao. Hii ni kwa sapu napochesa hii mcheso ya upao. Angalau napata maarifa kuhusiana na hii mcheso. Kwa hifo sana kwa wakati mwingine ama labda. Kwa hile mukati niko na nafasi huwa napenda sana kuchesa hii mcheso ya ubao. Unisaidia kiakili.